Naam, hilo ni swali mzuri mbalo umeliuliza. Kumbukumbu yangu mzuri ambayo ninayo ya shuleni nindimo somea ni shule kubwa na ni shule kubwa katika hiyo eneo letu ni shule ambayo inaituwa Thika high school. Ambayo ni shule ambayo imeibuka na ushindi sana sana katika mtihani. Jambo mzuri ambayo nimeikumbuka kuhusu hiyo shule ni kwa kuwa ili niwezesha niwe kiongozi wa hiyo shule. Nikakua kiongozi ama nikachaguliwa kuongoza kuongoza katika katika bweni ambalo nililokuwa niki niki katika nyumba ama bweni ambayo nilikuwa nilimokuwa niki lala na kwa kwa kupewa huo hiyo nafasi ya kuwa kiongozi niliweze kuwa kujenga ujasiri wangu na kuweza na kuwa mtu mwenye ujasiri mwingi na pia kuweza kuonge mbele watu kwa kwani pia tulipewa tulipewa walitufaidi sana na kututembeza maali kwingi kwa kupitia shule niliweza kufika mahali ambapo singewai ama mahali ambapo sikuwa nimefika kwa huo muda mwingine kwa kuwa tuliwezeshaku tuka pelekwa mahali kama vila Mombasa na Malindi ambapo tulitembea vila kulipia hela zozote na kwa hayotulieza kujua mambo mengine pia kutangamana na wazungu na watu wengineo humo humo Mombasa na pia jambo lingine kuhusu shule yangu nikuwa katika michezo kwa tumeshinda michezo mingi na kwa kumbukumbu hiyo. Tumepata taji mingi ama vikombe vingi vya humu nchini kwa kuwa tumefika fainali na tukaweza kushinda katika michezo mingi humu nchini.

Naam, usafi ni jambo muhimu kwa maisha ya mwanadamu mara mingi huwa nafua nguo mara tatu kwa kila wiki kwa kuwa sipendi kufua nguo zikiwa mingi kwa pamoja. Na kwa hivyo mimi muda ama wakati mwingi huwa nahakikisha kuwa nafua nguo zangu mara, mara tatu kwa wiki ili kuhakikisha kuwa, wakati wiki inapoisha ama wakati wiki inapomalizika huwa nahakikisha kuwa sina manguo mengi ambayo ni machafu na ambayo yanafaa kufuliwa na kwa hivyo mimi hufua mara tatu kwa wiki na ili kuhakikisha kuwa nguo zangu ni safi. Na nina manguo mengi ya kuweza kwenda nayo darasani kila wiki ama kila siku na ambayo ni manguo safi na hilo ndilo sababu hunifanya niweze kufua nguo mara tatu kwa kila wiki ili nihakikishe kuwa ninapoenda darasani kuwa nina manguo safi ambayo yana ambayo yanavutia na pia manguo ambayo yanafanya mtu awe ajione na ujasiri kwa kuwa ni safi.

Naam tatizo katika kazi ni mambo ambayo hufanyika kwa mara mingi wakati ambapo niko kazini jinsi ninavyo shambulia tatizo linapo jitokeza ni kuhakikisha kuwa kama tume tatizo likiwa ni kama vile tatizo la kukosa kulipwa jambo la kwanza hua nahakikisha kuwa, ama tunakikisha kuwa tukiwa na wafanya kazi wenzangu kuwa tume tume muambia bosi wetu kuhusu malipo yetu na pia tuna peleka matakwa yetu kwa bosi ili kumjulisha kuwa tunahitaji mshahara wetu na pia tunahitaji kuzungumzia kuhusu jinsi ya kulipwa mshahara wetu kwani kwa wakati mwingi napata. Au ma bosi wanapouza na unapata haujalipwa mshahara kwa muda ambao unaofaa naahidi kusuluhisha tatizo hilo tunahakikisha kuwa tuna kikao kizuri na bosi wetu ili kuhakikisha kuwa amesikia mambo yetu na pia jambo la pili kunapo tokea tatizo la kukosana na wafanya kazi wenzangu huwa nahakikisha kuwa tuna keti pamoja, tunasikizana na ili kusuluhisha jambo ambalo lina tufanya tukosane kama ni jambo la kutumia vitu vya mwanzako bila kuomba idhini tunahakikisha kuwa kila mtu amenunua kitu chake na hakuna kutumia kifaa ama vitu vya mwanzako ili kupunguza matatizo kazini.